Ndivyo hasa biashara inayotatua tatizo halisi ina thamani kwa watu, inaweza kukua kwa muda mrefu mfano. Ningependa biashara inayotumia teknolojia kurahisisha huduma, elimu au biashara.

Napenda kahawa moto ya asubuhi kwa sababu husaidia kuamka na kupata umakini watu wengi hutumia kama mwanzo wa siku inaendana na mazugumzo au mipango yangu ya asubuhi.

Napenda kuandika kwa sababu kuna nipa mda wakufikiri kwa kina kabla ya kutoa mawazo ni rahisi kupanga maneno na kuyaweka wazi, maneno ya liaandikwa hubaki na ya naweza kusomwa tena.

Huwa nasasisha vifa nasasisha vifa vyangu kwa mpangilio sio mara kwa mara kama simu yangu kila baada miaka mbili au tatu au ikianza kuwa pole pole battery kudhoofika au kukosa masasisho ya ustadi.

Mwezi wa septemba ni mwezi wa mwanzo mpya shule na kazi nyingi huanza upya Kuna motisha na mipango mpya Hali ya hewa huwa tulivu Si baridi wala joto kupita kiasi ni mwezi wa kutafakari na kupanga.

Kwa sababu ngoma ni lugha ya mwili, inaonyesha huzuni, shukrani na mshikamano. Ningependa hasa ngoma za asili za kiafrika kwa sababu zina historia, ujumbe na umoja wa jamii. Pia ningependa ngoma za kisasa kwa ajili ya kujifurahisha na kuachilia.

Nafanya mazoezi ya mwili mara nne au tano kwa wiki. Mazoezi mepesi kila siku kwa kutembea dakika ishirini. Mazoezi ya moyo yani cardio mara mbili kwa wiki. Mazoezi ya nguvu yani push-ups, squats na planks mara mbili kwa wiki.

Hasa uwazi ujumbe uwe wazi mfupi na wenye lengo kila mtu ajue nini kifanyike nani afanye na nini heshima na lugha nzuri hata unapokosoa au kurekebisha fanya kwa heshima na taaluma.

Uzoefu wa kufanya kazi na watu tofauti wenye mitazamo na tabia mbali mbali ndiyo umenifundisha zaidi. Umenifundisha kusikiliza, kuvumilia, kuwasiliana vizuri na kutatua matatizo kwa hekima badala ya.

Nimewahi kulima mazao madogo kama mahindi maharagwe na mboga nyumbani Uzoefu huo umenifundisha uvumilivu bidii na thamani ya kazi ya mikono kwa sababu kilimo kinahitaji kazi ya mikono na uvumilivu.

Jukumu la kusaidia watu na kutatua matatizo kama vile uhalimu ushauri au kazi za ubunifu na teknolojia kazi ambazo zinahitaji kusikiliza kufikiri kwa kina na kuleta mabadiliko chanya kwa wengine hunivutia sana.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaochanganya teknolojia na ubunifu kama kutengeneza programu rahisi kuchora au kupiga picha na pia kujifunza lugha ili kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti.

Nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika. Mitandao ya kijamii ni kichuja tarifa na programu za habari kwenye simu ili kupata tarifa za haraka na za kina.

Ningependa kupata masomo ya vitendo kazini kama ujuzi wa mawasiliano, uongozi, usimamizi wa mda na matumizi ya teknolojia ili kuongeza ufanisi na kukuza taaluma.

Napanga kazi zangu kwa kuweka malengo wazi kuorodhesha vipaumbele kutengeneza ratiba ya muda na kufuatilia maendeleo kila siku ili kuwakikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi.